Mimi napendelea viatu vya heels. Ninavipenda kwa sababu vinanifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Heels hunipa mwonekano wa kifahari hasa hasa ninapovaa kwenye sherehe kazini au kwenye hafla muhimu. Pia hunisaidia kusimama kwa mkao mzuri na kuonekana mrefu kidogo. Ingawa wakati mwingine vinaweza kuchosha miguu hasa ninapovaa kwenye sherehe, kazini au kwenye hafla muhimu. Pia hunisaidia kusimama kwa mkao mzuri na kuonekana mrefu kidogo. Ili niweze kutembea kwa urahisi na kubaki maridadi siku nzima.

Mimi napenda kwenda madukani wikendi. Hii ni kwa sababu wikendi huwa sina majukumu mengi ya kazi. Hiyo napata muda wa kutosha wa kutembea dukani bila haraka. Pia huwa nafanya manunuzi nkiwa na utulivu wa mawazo. Nikilinganisha bei na kuchagua vitu vizuri zaidi. Zaidi ya hapo kwenda madukani wikendi hunipa nafasi ya kwenda na marafiki au familia. Jambo linalofanya ununuzi uwe wa kufurahisha zaidi. Maduka mengi pia huwa na ofa maalum wikendi. Hivyo ninaweza kuokoa pesa na kupata bidhaa nyingi kwa bei nafuu.

Ninapokea maoni kutoka kwa watu wengine. Kwanza kwanza nasikiliza kwa utulivu na heshima bila kukatiza. Naamini kila mtu ana mutazamo wangu. Hivo hata maoni hivo hata kama maoni si mazuri najitahidi kuyaelewa kabla ya kujbu. Nachuja maneno yao ili nichangue yale yenye manufaa na kuyaacha yale yasio na faida. Pia, kujitathmini mwenyewe kuona kama kweli kuna sehemu inaitaji kuboresha. Kwa kufanya hivo, maoni hunisaidia kuongeza ujuzi wangu, kurekabisha makosa na kuimarisha mahusiano yangu na wengine. Kwa sababu wanaona niko tayari kujifunza na kubadilika.

Mimi ninaenda maktabani mara mbili kwa wiki. Kila juma tano na ijumaa kila mara ni muhimu sana kwa sababu maktaba inaniwezesha kusoma vitabu mbali mbali vya elimu na burudani. Kujua habari mpya na kuongeza ujuzi wangu. Pia ni pahali pazuri pa kukutana na watu wengine wenye fikra ya kujifunza. Hivyo kunanisaidia kukuza akili na ubunifu. Maktabani pia ni mahali ambapo nipatulivu. Unaweza pata wakati wakukuwa na ubunifu na kuangalia vitu zako juu hapo ni mahali pasipo na kelele yoyote.

Mimi napendelea kusafuri kwa basi kila siku, umuhimu wake ni mkubwa kwa sababu kwanza basi ni njia ya gharama nafuu ikilinganishwa na kutumia gari binafsi au taksi. Pia kunapunguza msongamano wa magari barabarani. Hivyo kunasaidia kupunguza uchafuzi wa hewa. Kwa watu wasio kuwa na gari, basi ni njia ya kufika kazini, rahisi, shuleni au mahali popote bila stress ya kutafuta pake. Aidha kusafiri kwa basi kunatoa nafasi ya kupumzika au kusoma wakati wa safari. Jambo ambalo haliwezekani unapokuwa unaendesha gari wewe mwenyewe.

Ndiyo, mimi napenda kuchesa ngoma. Ngoma situ burudani ni njia nzuri ya kujieleza hisia zetu. Inasaidia kuondoa stress, kuimarisha mwili kwa ngufu na urahisi wa misuli. Na pia uunganisha jamii kwani watu uchesa pamoja atika shere na matukio ya kijamii. Kwa kweli, kuchesa ngoma kunareta furaha ngufu ya kiroho na kuchochea ubunifu wa ndani. Kuchesa ngoma pia inaweza kuwa njia ya kupumzika. Kuchesa ngoma usaidia katika kupunguza mzongo wa mawazo na kusaidia atu akili kutulia kabisa. Asa bahada ya kuwa na kasi mzito ya siku.

Mara nyingi ninacheza na rafiki yangu. Umuhimu wa kucheza na rafiki yangu ni mkubwa sana kwa sababu kunanisaidia kuhimarisha uhusiano wa karibu, kuboresha mawasiliano na kuondoa stress. Pia, kucheza pamoja kunaleta furaha na mshikamano. Kwa kuwa, kila mmoja anashirikiana kicheko, kinaenea na inanisaidia kujenga kumbu kumbu nzuri ambazo huendelea kwa sababu huendelea kwa kuwa ni sehemu ya maisha yetu. Kucheza pia na rafiki yangu inatuleta pamoja. Inasaidia akili pia kuwa freshi kabisa na kutuliza mwili.

Tabia ambayo inanikera saidi kwa watu ni upinafsi. Naamanisha mtu ambaye daima anafikiria maslahi, maslahi yaketu pila kujali wengine au kusingatia hisia zao. Kwa mfano mtu ambaye haoni muhimu wa kushirikiana kila wakati anataka kila kitu kwa njia yake na atoi msaada pale, anapo hitaji. Iyo inanikera sana. Pia watu ambao wanapenda kusema uongo au kutokuwa waaminifu wananichukisa kwa sababu hupeleka utulifu wa wengine katika hofu na kutoelewana. Kwa kifupi, tabia ambayo inaonyesha kutokuheshimu wengine au kutojali jamii mara nyingi inanikera sana.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana. Kwa kweli, ujana ni kipindi ja dhamani sana katika maisha. Kwani ni wakati wa kujifunza mambo mapia, kuunda marafiki wa kudumu na kuanza kuelewa ndoto na malengo ya maisha. Ujana pia utoa nafasi ya kuchesa, kujaripu mambo tafauti pila masharti makubwa, na kuchenga misingi ya tabia na maadili ya maisha. Kurudi ujana kungenipa nafasi ya kufuraha sa utotoni tena, lakini pia kutumia hekima ya sasa hili kufanya mamusi bora kuliko tulifyoweza kufanya wakati huo.

Ndiyo, mimi napenda maua sana, maua yana umuhimu mkubwa sana maishani mwangu kwa sababu yananifanya nijisikie furaha na uturivu ninapoyaona. Urembo wake hupamba mazingira na kufanya sehemu ionekane nadhifu na yenye mfuto. Pia, maua hutumika kuonyesha hisia kama upendo, shukrani na pole hivo huimarisha uhusiano kati ya watu, zaidi ya hayo maua husaidia katika mazingira kwa kuvutia nyuki na wadudu wanaochangia uchafushaji wa mimea. Jambo linalosaidia uzalishaji wa chakula. Kwa ujumla, maua yanaongeza usuri, furaha na manufaa kwa maisha ya binadamu na mazingira kwa ujumla.

Mimi napendelea mkate wa nafaka nzima. Umuhimu wake ni mkubwa sana kwa afya. Mkate huu unasaidia mwili kupata nyusi muhimu kuongeza nishati kwa muda mrefu na kudumisha afya ya moyo. Pia husaidia kumengenya chakula vizuri ili kudhibiti viwango ya sukari kwenye damu. Kula mkate wa nafaka mzima pia ni njia nzuri ya kuepuka uzito wa ziada kwani unakufanya uisi umejaa kwa muda mrefu kuliko mikate yenye unga mweupe tu.

Ndiyo ni mewai kuhenda maonyesho ya sanaa. Umuhimu wake ni mkubwa sana kwa sababu maonyesho ya sanaa hutoa na fasi ya kuoana upunifu wa watu tofauti kuha masishwa na mtindo mipya. Na kuelewa saidi tamaduni na historia kupitia kasi sa sanaa. Pia usaidia kuongesa maarifa. Kuporesha mtasamo wa kufikiria na kuleta furaha na msisimiko wa kiakili. Kwa watu wakasi sakupuni au wanaopenda sanaa, njia nzuri ya kupata motisha na kupata mtasamu mpia wa maisha.

Ndiyo, mimi napenda kuzungumza kuhusu siasa. Umuhimu wa kujadili siasa ni mkubwa kwa sababu husaidia mtu kuelewa jinzi. Mamlaka inavyofanya kazi. Jinzi sera zinavyo adhiri maisha yetu ya kila siku. Na jinzi raia wanavyoweza kushiriki katika maamuzi yanayo husiana na jamii zao. Kujua siasa pia kunasaidia. Kuunda raiyoni sahihi kupunguza mifaraghano na kuhamasisha uwajibikaji kwa viongozi. Pia kwa kujadili siasa, mtu anaweza kuelewa tafauti za maoni na kujenga suluhisho zinazo kubalika na watu wengi.

Mimi ningependa kufuga mbwa kama mnyama wangu wa kufugwa. Ningemchagua mbwa kwa sababu ni mnyama mwaminifu na rafiki kwa binadamu. Mbwa hunisaidia kujisikia salama nyumbani kwa sababu anaweza kubweka akiona hatari. Pia ningependa kumtunza na kumpa chakula. Maji safi na kumpeleka kutembea kila siku ili awe na afya njema. Kufuga mbwa kunanifundisha uwajibikaji huruma na upendo kwa viumbe hai zaidi ya hapo ningependa kucheza naye wakati wa mapumziko ili nijiburudishe na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi napenda kuchesa mcheso wa mbira wa mguu. Kwa kweli, mcheso unaonifurahisha sana ni kunifanya nishirikiane na wenzangu. Napenda chinsi unafyo hitaji mbinu, kasi na mshikamano wa tina. Kila mcheso huwa na changamoto yake. Kuchesa mpira wa mguu kuna nifanya nifikirie haraka. Kupanga mikakati na kushirikiana na wenzangu. Pia ni njia nzuri ya masoezi ya mwili. Kuimarisha hafya na kupungusa msongo wa mawazo. Kila nikisha shinda au ata kupotesa napata nafasi napata furaa ya kujifunsa saidi juu ya ufumilifu na kushirikiana na wengine mcheso wa kandanda unani ni wa kufana sana.

Toka dirishani mwangu ninaona mandhari yenye utulivu na uzuri wa asili. Kwa kawaida, kuna miti iliyopambwa kwa rangi ya kijani kibichi na mara nyingi ndege wanarukaruka wakifika angani. Wakati wa jioni, jua linaposama, linaacha rangi ya machungwa na waridi kwenye anga. Hali inayo nifanya kila kitu kiwe na utulivu wa ajabu. Sauti ya upepo unapopita kwenye majani na magari yakienda mbali inachangia hisia ya amani na kuangalia maisha kwa mtazamo wa kutulia. Umuhimu wa kuona mandharo haya kutoka dirishani ni mkubwa kwanza kuleta utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pili, huchochoea ubunifu wa mawazo wapya kwa kuona mwanga rangi na muundo wa mazingira. Tatu, kunasaidia kuungana na asili na kutambua uzuri wa kila siku uliopo karibu nasi. Nne, ni njia nzuri ya kupumzika bila kuondoka nyumbani. Ukijifunza kutazama tu na kudhati. Kuthamini kile kilicho mbele wako. Kwa kweli mandharo kutoka dirishani ni kama dirisha la roho huleta amani moyo wa furaha na mawazo safi.

Mimi na nashugulikia uthaifu yangu kwansa kwa kutambua uthaifu wangu kimsingi kisha kupanga mkakati yako kukubaliana na ya kwansa najua ni maeneo gani nayohitajika kuboresha kama ni ujusi wa teknolojia mawasiliano au kupanda kupanga mda huu ni muhimu kwa sababu huwesi kurekebisha kile usichokijua. Pili naomba msaada. Ikiwa kuna kitu, siwesi kufanya vizuri ni naulizia mu, ngoso, kutoka kwa wenzangu au kujiandikisha kwenye mafunzo ya kasi. Hii usaidia kuchenga uchusi na kuondoa hofu ya kushindwa. Tatu, najifunza kutoka kwa makosa. Badala ya kujihukumu na angalia kila kosa kama fursa ya kujifunza. Nne, kuweka malengo madogo ya nayoweza kufikiwa. Badala ya kujaribu kuporesha kila kitu kwa wakati mmoja naweka hatua ndogo ndogo sinazo wesa kufanikishwa. Kwa ufupi ni mchakato wa kutambu, kujifunza, kuporesha na kurudia kwanjia hiyo udhaifu unakua ni fursa ya ukuwaji badala ya kizuizi.

Mimi ninaweka mpangilio maalum kuusu nywele zangu hili siwe safi na senye afya kila wakati kwa kawaida nina sisafisha nywele mara kila baada ya siku mbili adi tatu kulingana na chinsi sinafo kuwa na uchafu na arufu hii inanisaidia kuondoa mafta ya liyo kusanyika fumbi na mapaki ya bidhaa sa nywele kama file green pia mara baada ya kuosha mimi hupenda kusipaka mafuta ya asili au condition ili siwe laini na zisifunjike. Hii ni muhimu sana kwa nywele senye unyefu kidogo au sinazo poteza unyefu araka. Kwa upande wa kukata nywele, mimi huwa nakata kidogo kila baada ya wiki sita. Baka nane ili kuondoa sehemu, siliso haribika na kweka nywele sikiwa na zura nzuri. Hii inasaidia nyele sangu kuwana afya na kuonekana senyo mfuto.

Mimi na kumbuka mwalimu wangu wa hesabati. Alikuwa mtu mwenye subira sana. Daima alitueleza kwa hatua jinsi ya kutatua maswali magumu. Alipenda kutumia mifano halisi kutoka maisha ya kila siku ili tufahamu vizuri dhana ngumu za hesabati. Kila mara alisisitiza umuhimu wa mazoezi ya mara kwa mara na hakubadilisha mtazamo wake wa kushirikisha wanafunzi darasani ali tuinua kila wakati tulipokosa kelewa jambo, alitupa matumaini kwamba kila tatizo linasuluhisho na hilo lilitufanya tuwe na hofu kidogo mbele ya maswali magumu.